Utotoni nilikuwa napenda kufanya mambo mengi ya kufuraisha na ya ubunifu. Nilipenda sana kucheza nje na marafiki zangu. Asa michezo kama mipira, kukimbizana na kujificha. Nilifuraia kutumia muda mwingi nje kwa sababu ulinipea uhuru wa kuhu. Chunguza mazingira na kutumia nguvu zangu. Pia nilikuwa napenda kusoma vitabu vya hadithi. Asa zile zenye picha na masimulizi ya kusisimua.

Kwa kawaida, mimi hukaa hadi saa tano au saa sita usiku kulingana na shuguli nilizonazo siku hiyo. Napenda kutumia muda wa jioni kufanya mambo muhimu kama kusoma. Kupanga kazi za kesho au kupumzika kidogo kwa kusikiliza muziki au kutazama kipindi ninachokipenda.

Ndiyo, mimi hugawanya taka zangu kadri ninavyoweza kwa sababu ninaamini ni njia muhimu ya kulinda mazingira. Nyumbani kwangu huwa na jitahidi kutenganisha taka katika makundi tofauti kama plastiki, karatasi, taka za chakula na taka nyingine za kawaida. Kufanya hivi unisaidia kuhakikisha vitu vinavyoweza kurejelewa vinapelekwa sehemu sahihi badala ya kuchanganywa na uchafu wa kawaida.

Ninajenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wenzangu kwa kuanza na heshima na mawasiliano mazuri. Kila siku ninajitahidi kuwasiliana kwa tabasamu na kuonyesha utu. Kwa sababu naamini mazingira ya kazi yenye urafiki huongeza ushirikiano. Pia mimi huwa nasikiliza mawazo na maoni yao kwa makini bila kuwadharau.

Mimi huwa ninaenda mahali pa ibada mara kadhaa kwa mwezi. Kwa kawaida, napenda kuhudhuria ibada ya kila jumapili. Lakini pia, ninaweza kuenda kwenye midahalo maalum au ibada za sikukuu. Kwangu, naona ni kama ni muhimu kuwa na muda wa kukaa kimya, kuomba na kutafakari maisha yangu.

Ndio, mimi huvaa miwani mara kwa mara. Asa, wakati napaswa kusoma au kutumia kompyuta kwa muda mrefu, nimegundwa kuwa miwani inanisaidia kupunguzo uchovu wa macho na kunipa uwazi wa kuona vitu vizuri. Wakati mwingine napenda pia kuvaa miwani ya juwa, ili kulinda macho yangu dhidi ya mwanga mkali wa juwa. Asa, nikitembea nje mchana.

Mimi kwa kawaida hutumia programu kadhaa kila siku kulingana na mahitaji yangu. Kawaida napenda kutumia programu za ujumbe kama whatsapp na telegram kushirikiana na marafiki au familia. Kwani ni rahisi na haraka. Pia napenda kutumia programu za mitandao ya kijamii kama instagram na twitter ili kufuatilia habari. Na tuseme mwelekeo mpya na maoni ya watu.

Mimi hujaribu kwa makini sana katika kuhifadhi pesa. Kawahida, ninaanza kwa kupanga bajeti ya kila mwezi. Nikigawa mapato yangu, sehemu tofauti. Mfano, gharama za lazima, akiba na za burudisho. Kila mwezi, ninaweka sehemu ya pesa yangu moja kwa moja kwenye akaunti ya akiba. Hivyo, si rahisi kuigusa.

Mimi binafsi napendelea suruali zaidi kuliko sketi kwa sababu napata suruali rahisi zaidi kuvaa katika shughuli za kila siku. Iwe ni kazi, mchezo au kutembea. Inanipa uhuru wa mwendo na siwezi kujihisi kizuizi. Tofauti na sketi ambazo mara nyingi zinakuwa na changamoto pale unapohama sana au unapofanya shughuli za mwendo mwingi.

Ndio, mimi hujaribu kusoma gazeti kila siku. Au angalao mara kadhaa kwa wiki. Napenda kusoma sehemu za habari za ndani na kima taifa ilikuwa na uelewa wa kilicho tokea duniani na karibu na mimi. Pia, napenda kusoma sehemu za, biashara na teknolojia ili kufuatilia mwelekeo mpya na tuseme kupata, vidokezo vinaoweza kunisaidia katika, kazi au maisha yangu ya kila siku.

Mimi napenda aina ya keki ya chokoleti zaidi kuliko zote kwa sababu ni keki ambayo hutoa ladha tamu na kamili na kila kipande kinanifanya nijisikie vizuri. Pia napenda keki ya vanilla hasa ikiwa na cream au matunda kwa sababu ni laini na yenye harufu mzuri.

Mimi huoga angalau mara moja kwa siku. Kawaida asubuhi ili kuanza siku kwa usafi na hisia safi. Wakati mwingine hasa ikiwa nimefanya mazoezi au kazi yenye jasho mchana, huenda nikawa na haja ya kuoga tena jioni. Kuoga kwangu si tu kuondoa uchafu ya mwili bali pia kunanisaidia kupumzika, kuondoa msongo wa mawazo na kujisikia vizuri kimwili na kihisia.

Mara nyingi nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu binafsi. Wazo la kuwa na kitu kinachoniendelesha mwenyewe huwa linanivutia sana kwa sababu linanipa uhuru wa kufanya maamuzi na kutimiza ndoto zangu. Nimekua nikifikiria biashara ndogo kama duka la mtandaoni au huduma inayohusiana na ujuzi ambalo ninalo kwa mfano teknolojia au ushauri wa kitaaluma.

Kila asubuhi ninapoamka, napenda kuanza kwa hatua ndogo za kupanga siku yangu kwanza. Mimi huamka na kufanya mazoezi madogo ya mwili kama kupiga stretch au kutembea kidogo ili kuamsha nguvu za mwili. Kisha, napenda kunywa maji au chai ili kuamsha mwili na akili. Baada yake mara nyingine nakuwa na dakika chache za kutafakari ama kuandika mambo muhimu katika dayari yangu.

Kazini mara nyingi na kutana na changamoto zinazohusiana na muda na kazi nyingi zinazo shindikana kufanyika kwa wakati mmoja. Wakati mwingine, kuna wakati ambapo mawasiliano kati ya timu si rahisi na inabidi niongeze juhudi za kuelewa kila mtu ili kuepuka makosa. Pia marachache napata changamoto za kutumia teknolojia au programu mpya ambazo bado sijazielewa.

Mimi inapenda kuenda madukani hasa wakati wa jioni au mwisho wa wiki. Sababu kuu ni kwamba muda huo huwa nimetulia zaidi na sina haraka ya majukumu ya kazi. Hasabu imara nyingine hua ni mambo mengi ya kufanya ambazo ninazo mbayo inafanya isiku irahisi kupata muda wa kutosha kuzunguka madukani kwa utulivu.

Mimi, binafsi, napenda zaidi chakula kisicho mafuta mengi. Ingawa sio mara zote. Sababu ni kuwa, chakula kisicho na mafuta, uzidi kuwa rahisi kumeza na kusaidia mwili wangu kubaki na afya mzuri. Hata hivyo, mara chache napenda pia, chakula chenye mafuta kidogo. Kama vile mafuta ya karangan au mafuta ya mboga. Kwani hutoa ladha nzuri na unyonyaji wa chakula unakua wakupendeleza zaidi.

Napenda chakula cha haraka mara kwa mara lakini siyo kila siku. Sababu ni kuwa mara nyingi ni rahisi na haraka. Hasa siku zile ambazo sina muda mwingi wakupika au nikiwa nje. Napenda hasa pizza, burger au fries. Kwa sababu utuwa ladha nzuri na mara nyingine ni burudisho kidogo bada ya siku ndefu.

Wakati wa baridi kali, napenda kufanya mambo kadhaa ili nijisikie joto na starehe. Kwanza, mimi hujifunika vizuri kwa kuvaa nguo nzito, sweta na koti. Na mara nyingine pia napenda kuva glavu ama kofia. Nyumbani, napenda kukaa karibu na jiko au kutumia blanketi za joto. Na kunywa vinywaji vya moto kama chai ama mkahawa.

Ndoto yangu kubwa ni kufikia maisha yenye utulivu, mafanikio na mchango mzuri kwa jamii. Ningependa siku moja kuwa na kazi au biashara imara. Itakayo niwezisha kujitengemea kikamilifu, kifedha, tuseme bila kuwa na wasiwasi wa mahitaji ya msingi. Pia nina ndoto ya kuendelea kujifunza na kukuza ujuzi wangu. Ili niwe bora zaidi katika kile ni nacho kifanya.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu yangu ya mkononi. Kwa kweli, simu imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Kupitia simu nawasilina na familia marafiki na wafanya kazi wenzangu bila kujali umbali. Pia, naitumia kupanga ratiba zangu, kuweka kumbukumbu muhimu na kufuatilia mambo mengi ya kazi na masomo.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni juisi ya maembe. Napenda ladha yake tamu na asili na harufu yake mzuri inayoburudisha sana. Hasa wakati wa joto kali. Kile ninapokunywa juisi ya maembe najisikia kama nimepata nguvu mpya na uchangamfu wa mwili. Pia napenda juisi ya machungwa kwa sababu ina ladha ya uchachu kidogo na hunipa hisia ya ubichi na afya.

Kipindi cha televisheni, ninacho kipenda zaidi ni tuseme vipindi vya makala za huwasili na uwelimu, hasa vile vinavyohusu maisha ya watu, historia au sayansi. Napenda sana vipindi kama vile documentaries kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya na kujiburudisha.

Mimi napenda sana zaidi mkate wa mchele au mkate wa ngano wa kawaida. Sababu nikuwa ni laini, rahisi kumeza na unafaa kwa aina nyingi za chakula. Kutoka bata na jamu hadi chakula cha mchana chenye nyama au mboga. Pia napenda mara nyingine mkate wa whole wheat kwa sababu ni mzuri kiafya.

Wakati ambapo nina mgogoro na mtu, napenda kwanza kutulia na kudhibiti hisia zangu ili nisichukue hatuwa za haraka ambazo zinaweza kuongeza tatizo. Kawaida mimi ujaribu kusikiliza kwa makini upande wa mwingine kuelewa sababu ya hasira na kutoelewana na kuzungumuza kwa heshima bila kumlaumu. Mara nyingine napenda kuchukua muda kidogo mbali na hali hiyo ili kutafakari na kupata suluhisho lenye busara.

Mimi ni shabiki wa Manchester United na kufuatilia timu hii kunanipa msisimko mkubwa kila wakati. Napenda jinsi wanavyo pambana na hali yao uwanjani. Mbinu zao za kushambulia na juhudi za wachenzaji kuwa bora kila mechi. Kwa kweli si tu ushindi unauonifurahisha bali pia ni jitihadi na udhubutu wanaoonyesha wakati wa changamoto.

Mimi napenda kuvaa nguo zinazo kuwa rahisi na zinazofaa kwa mazingira mbali mbali. Kwa mfano napendelea shati au suruali za kawaida au jeans kwa matumizi ya kila siku. Kwa sababu ni rahisi kuunganisha na viatu mbali mbali na vinaonekana vizuri bila kuhitaji jidi hadi nyingi.

Mimi nina amini sana katika kutoa sadaka na michango kwa sababu ni njia mzuri ya kusaidia jamii na watu wenye uhitaji. Mara nyingi napenda kuchangia kwa njia mbalimbali kulingana na uwezo wangu. Wakati mwingine natoa sadaka wa kifedha kwa makanisa misikiti au mashirika ya nayo saidia watoto yatima na watu maskini.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha zaidi ni usimamizi wa muda na mawasiliano bora. Mara nyingi nakutana na majukumu mengi kwa wakati mmoja. Hivyo, ninatambua kuwa nikiboresha namna ninavyo panga muda wangu. Nitaweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Ninataka kujifunza kuweka vipaumbele vizuri, kupanga ratiba kwa usahihi na kuepuka kuairisha kazi muhimu.

Ninapo kutana na kazi za dharura, jambo la kwanza ninalofanya ni kutulia na kutathmini hali haraka. Si harakishi kuchukua hatua bila kuelewa tatizo vizuri Mimi hujiuliza maswali kama kazi hii inahitaji kufanyika ndani ya muda gani, ni rasili mali gani zinazo hitajika na ni hatua ipi ya kwanza muhimu zaidi. Mbana ya hapo naweka kipaumbele na kuwacha kwa muda. Kazi nyingine zisizo za haraka ili nizingatie dharura hiyo kikamilifu.

Kulinda faragha yangu mtandaoni ni jambo ninalolipa kipaumbele kikubwa sana. Kwanza kabisa nina hakikisha natumia nywila imara na tofauti kwa kila akaunti. Ninayo imiliki ili kuepuka mtu asiingie kwa urahisi. Pia napenda kuwasha ulinzi wa hatua mbili. Yenye hunisaidia sana kuongeza usalama zaidi.

Mimi nina uhusiano mzuri na wazee wangu. Na ninauchukulia kama moja ya vitu vya dhamani kubwa maishani mwangu. Tangu utotoni walinilea kwa upendo nidhamu na kunifundisha maadili muhimu ya maisha. Hadi leo bado ninawaheshimu sana na nina jitihadi kuwasalimia ama kusalimiana nao mara kwa mara. Hata kama nipo mbali ninapopata muda Mimi upenda kuwatembelea kuzungumza nao na kusikiliza ushauri wao.

Mimi binafsi napendelea zaidi kusoma kuliko kuandika. Ingawa naona vitu vyote viwili vina umuhimu wa ukubwa. Kusoma hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya. Kupanua mawazo yangu na kuelewa mitazamo tofauti ya watu wengine. Ninapokuwa nasoma kitabu au nakala au hata habari mtandao. Ninajisikia kama nasafiri kwenye ulimwengu mpya wa maarifa.

Chakula cha jadi ninachokipenda zaidi ni ugali na mboga za kienyeji hasa sukuma wiki au mchicha, pamoja na nyama au samaki. Chakula hiki kinanivutia kwa sababu ni rahisi, chenye lishe mzuri na kinanikumbusha utamaduni na malezi za nyumbani. Napenda ugali kwa kuwa unashibisha na unaendana na aina nyingi za vyakula vya asili.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia. Ninapenda jinsi biolojia linavyotufundisha kuhusu maisha ya viumbe hai kutoka kwa seli ndogo kabisa. Hadi mifumo tata ya viumbe kama binadamu. Kupata kuelewa jinsi mwili unavyofanya kazi. Jinsi mimea inavyokuwa na jinsi viumbe tofauti vinavyoingiliana kunanifurahisha sana. Pia somo hii linanisaidia kuelewa mazingira yetu na umuhimu wa kuyalinda.

Ndiyo, mimi napenda sana kujaribu vyakulia vipya kila ninapopata nafasi. Ninaona kuonja chakula kipya ni kama safari ndogo ya kitamaduni. Kwa sababu kupitia chakula, unaweza kujifunza mengi kuhusu watu wa utama na tuseme utamaduni wao. Ninapokutana na aina mpya ya chakula huwa na hamu ya kujua ladha yake, jinsi ilivyoandaliwa na historia yake.

Ndiyo, mimi napenda sana kuoga kwa maji ya moto kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri na mwenye utulivu mkubwa. Baada ya siku ndefu, tuseme yenye kazi na uchovu, maji ya moto hunisaidia kupumzisha misuli na kuondoa msongo wamawazo. Ninapoingia bafuni na kuhisi joto la maji mwilini najisikia kama uchovu wote unaonoka wakati huo.

Ndiyo, mimi napenda sana kunywa maziwa kwa sababu yana ladha mzuri na pia yana faida nyingi kwa afya. Tangu utotoni nimezoea kunywa maziwa karibu kila siku hasaa asubuhi pamoja na kifungua kinywa. Najisikia kuwa maziwa hunipa nguvu na hunisaidia kuanza siku nikiwa na uchangamfu.

Mimi napenda kula nje ya nyumbani mahali panapokuwa na mazingira tulivu na safi ambako naweza kufurahia chakula vizuri bila kelele nyingi. Mara nyingine nyingi napendelea mikahawa midogo au vibanda vya chakula vinavyotoa ladha ya asili ya chakula hasa vyakula vya kienyeji au vya haraka lakini vya ubora.

Ushauri mzuri ni kujenga uhusiano mzuri na wenzake kazini. Mtu anapokuwa mpya ni muhimu kujenga imani na heshima kwa wenzake na viongozi wake. Pia kutua ushauri wa aweze kuepuka makosa ya kawaida na kudumisha nidhamu ya kazi na kupanga muda kwa tuseme ufanisi.

Ndiyo, nina ndege wa kufugwa nyumbani, na ni jambo linalonipa furaha sana. Nina kuku na baadhi ya ndege wadogu kama kanseri na paroti. Kila mmoja ana tabia yake ya kipekee na kujali ndege hawa hunifundisha uvumilivu, nidhamu na jinsi ya kuzingatia mahitajia ya viumbe wengine.

Muandishi wa vitabu ninayempenda zaidi ni ngugi wa thiongo na penda kazi zake kwa sababu kazi zake huangazia tuseme maisha ya watu wa kawaida, historia na changamoto za kijami kwa njia ya kuvutia na yenye maana. Vitabu vyake vinanifundisha kuhusu utamaduni wa Kenya historia na jinsi jamii zinavyoweza kubadilika kwa kupitia elimu na hekima.

Mimi napenda kusoma vitabu vya hadithi za maisha na riwaya za kijamii hasa zile zinazo chunguza maisha ya kila siku. Tuseme historia na changamoto za binadamu. Napenda vitabu ambavo vina nifundisha jambo jipya au kunipa mtazamo tofauti wa maisha kwani unifungua mawazo yangu na kunisaidia kuelewa dunia kwa kina zaidi.

Mimi napiga picha mara chache lakini kwa makini. Mara nyingi wakati kuna tukio maalumu au mandhari mazuri nionayo. Siwezi kusema napiga picha kila siku lakini napenda kuhakikisha picha ninazopiga zina maana kama kumbukumbu za familia, matukio ya marafiki au mandhari mazuri ya asili.

Mimi binafsi napendelea zaidi kunyoa kuliko kuvaa ndevu. Ingawa inategemea hali ya mtindo wa maisha kwa wakati huo. Ninaponyoa hua najisikia nadhifu safi na mwenye mpangilio zaidi. Uso ulionyolewa hunipa muonekano rasmi na wa kitaaluma hasaa ninapokwenda kazini au kwenye mikutano muhimu.

Kitendo cha wema ambacho niliwahi kufanya na nina kumbukumbu yake vizuri ni nilipo saidia jirani yangu aliyekuwa na shida ya kifedha kununua chakula na baadhi ya mahitaji ya nyumbani. Nilipo ona alikuwa na shida sikusita kumsaidia na ilikuwa kwa haraka. Nilimnunulia chakula baadhi ya vitu vya msingi na hata kumsaidia kupanga bajeti yake ya haraka hadi angeweza kujirekebisha.

Mji ambao ningependa sana kutembelea duniani ni Paris, nchini u Faransa. Tangu zamani nimekuwa nikivutiwa na historia yake, utamaduni wake na uzuri wa majengo yake ya kale. Napenda sana kusikia kuhusu mnara wa Eiffel, makumbusho ya Lovre na mitaa yake mzlizuri yenye mikahawa midogo ya kifahari.

Mimi mara nyingi huwatia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza kwa makini na kutoa maneno chanya. Wanapo kabiliana na changamoto napenda kuwa na subira kuwapa nafasi ya kueleza hisia zao na kuonyesha kwamba ninawajali. Kwa mfano nikiwa na rafiki anapitia wakati mgumu kazini au kibinafsi. Mara nyingi nampongeza kwa juhudi zake nikimwambia kwamba hana uwezo wa kushinda changamoto izo akiwa peke yake.

Ndiyo, mimi hutumia mfumo wa usalama wa videole mara nyingi hasa kwa sababu unanisaidia kulinda mali na usalama wangu binafsi. Kwa mfano, nina kamera za ulinzi nyumbani na kwenye ofisi ambazo zinarekodi kile kinacho tendeka. Na mara nyingine ama mara nyingi huwa nina uwezo wa kuangalia video, moja kwa moja kupitia simu au kompyuta. Hii hunipatia amani ya akili kwa sababu najua. Nitakuwa na kumbukumbu za matukio yoyote yasiyo ya kawaida.

Mimi napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya mazungumzo ya moja kwa moja zaidi kuliko njia nyingine. Ninahisi mawasiliano ya ana kwa ana hunipa nafasi ya kuelewa mtu vizuri kupitia sauti yake, hisia zake na hata lugha ya mwili. Njia hii hunisaidia kujenga uhusiano wa karibu na wa kuaminika.

Mimi ningependa kujifunza ujuzi wa lugha mpya hasa lugha ya kifaransa au kihispania. Ninaamini kujifunza lugha nyingine kuna fungua milango mingi ya mawasiliano na kuna nipa uwezo wa kuelewa tamaduni tofauti. Pia kungeweza kunisaidia ninaposafiri au kukutana na watu kutoka nchi mbali mbali.

Mimi napenda sana kutumia muda pamoja na familia yangu kwa kufanya mambo yanayoimarisha upendo na umoja wetu. Kwanza kabisa napenda kukaa pamoja tukizungumuza na kushirikiana hadithi za siku. Kwa sababu mazungumzo hutufanya tuwe karibu zaidi. Pia napenda kula chakula cha pamoja na familia.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu na kuchunguza mandhari mzuri ya asili. Tuseme napenda kusoma kwa sababu kunanipa maarifa. Kuinua fikra na kunifanya nifikirie mambo kwa undani zaidi. Vitabu vya hadithi, riwaya na elimu vinanivutia sana kwa sababu si tu kunifurahisha bali pia hunifundisha maadili, historia na mitazamo mipya ya maisha.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale yanayohusiana na tuseme usimamizi wa muda na ushirikiano wa timu. Nilipokuwa napata mafunzo haya, nilijifunza jinsi ya kupanga vipaumbele, kuandaa ratiba na kuhakikisha kazi muhimu zinakamilika kwa wakati. Mafunzo haya yamenifundisha pia jinsi ya kushirikiana na wenzangu na kwa ufanisi.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati mimi kwanza hufanya mpangilio wa kazi kwa kina na nafanya orodha na majukumu yote nikiweka vipaombele kulingana na umuhimu na muda unaohitajika. Hii inanisaidia kuzingatia kwanza yale yanayohitaji ama yanayohitajika kufanywa kwa haraka na kuepuka kupoteza muda kwa yale ambayo sio muhimu kabisa.

Ninaposhugulikia muda wa mwisho wa kazi kwanza mimi hufanya mpangilio wakina wa kazi ili kuona ni hatua gani zinaweza kukamilika haraka. Na ni ipi inahitaji muda zaidi. Kupanga kazi kwa vipaombele nikizingatia ni lipi lazima lifanikishwe kabla ya muda wa mwisho hii inanisaidia kuepuka presha kubwa ya mwisho.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni imani na maadili katika maisha ya kila siku. Kwangu mimi dini si tu kushiriki ibada au tamaduni fulani bali pia ni muongozo wa jinsi ya kuishi kwa heshima, upendo na uadilifu. Ni muhimu kwangu kuishi kwa njia inayodhibitisha imani yangu kwa matendo yangu. Si maneno tu. Hii inajumuisha kusaidia wengine kwa kuwa muaminifu na kuendeleza utu bora kila siku.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, mimi hufanya baadhi ya mambo madogo lakini yenye athari kubwa. Kwanza, napendelea kubeba mifuko ya nyenzo ya kitambaa au chuma ninaponunua bidhaa. Badala ya kutumia mifuko ya plastiki ya kutumia mara moja. Hii hupunguza kiasi cha taka zinazotengeneza uchafu.

Mimi hupanga kazi zangu kwa mfumo wa hatua kwa hatua. Ili kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa ufanisi. Kwanza mimi hufanya orodha ya kazi zote zinazo hitajika kufanywa. Nikitambua ni ipi muhimu zaidi na ni ipi inaweza kusubiri.

Mimi hufanya maandalizi ya ripoti za kazi kwa mpangilio wa wazi na hatua kwa hatua kwanza. Kwanza kabisa nakusanya taarifa zote muhimu, matokeo ya kazi data na maelezo ya tukio lolote linalo husiana na ripoti. Hii inanisaidia kuhakikisha ripoti yangu ni ya ukweli na haina mapungufu yoyote.

Mimi napenda sana mchezo wa mpira wa miguu. Kwani ni mchezo unaochanganya nguvu, mbinu na mshikamano wa timu. Napenda kuangalia timu tofauti zikishindana na pia kucheza mwenyewe kwa furaha ya ushindani na mazoezi ya mwili. Mchezo huu hunifundisha ushirikiano, nidhamu na kuzingatia mkakati. Jambo ambalo linafaa sana. Sio tu kwenye michezo bali pia katika maisha ya kila siku.

Mafanikio nilioyapata kazini ni mengi lakini moja ya muhimu zaidi ni nilipofanikiwa kuzindua mradi mgumu ambao ulitekelezwa kwa muda na bajeti tulioipanga. Nilihusiana na kupanga ratiba, kushirikisha timu na kuhakikisha kila hatua ilikamilika kwa wakati.

Mimi hufanya kazi na timu ya mbali mara kwa mara hasa pale ambapo wanachama wako kwenye maeneo tofauti kijiografia hili kufanya kazi hii kwa ufanisi napenda kutumia teknolojia ya mawasiliano kama vile barua pepe simu za video na programu za ushirikiano kama Microsoft Teams. Hii inasaidia kuhakikisha kila mtu anajua majukumu yake na hatua zinazohitajika kufanikisha mradi.

Ndiyo, mimi ufuata matukio ya kimataifa mara kwa mara hasa yale ya nayohusiana na siyasa, na uchumi, na teknolojia, na mazingira. Napenda kuwa na habari za kisasa ili kuelewa mabadiliku ya nayofanyika duniani na jinsi yanavyoweza kuathiri maisha yetu ya kila siku.

Kwanza, mimi hufanya utambuzi wa udhaifu huo kwa uwazi. Hii inanisaidia kuelewa ni sehemu gani inahitaji kuimarishwa na jinsi inavyoweza kuathiri kazi yangu au timu. Kwa mfano, ikiwa ninaona kuwa mimi sii mzuri sana katika kupanga ratiba au kushugulikia muda wa dharura nakubali hilo na kwanza kutafuta mbinu za kuboresha.

Kwanza kabisa, mimi hufanya niwe na mtazamo chanya na wa wazi. Najaribu kuelewa sababu za mabadiliko, malengo yake na jinsi yanapoweza kuboresha kazi au timu. Badala ya kuogopa au kukataa mabadiliko najiandaa kukabiliana nayo kwa kujifunza mbinu mpya au kuzoea utaratibu mpya unaoletwa.

Ndiyo, nina hifadhi kitu cha thamani, lakini sio tu kwa sababu ya thamani yake, ya kifedha, bali pia kwa sababu ya thamani ya kihisia au kubu kubu. Kwa mfano, nina baadhi ya vitu vidogo nyumbani kama picha za familia, zawadi za marafiki au vitu vilivyopata. Zile ambazo nilipata katika matokeo muhimu maishani mwangu. Vitu hivi hunipa hisia za furaha.

Ndiyo, napenda sana kukimbia kwa sababu ni mazoezi yanayo nifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Kukimbia hunisaidia kuamsha mwili asubuhi, kupunguza msongo mawazo na pia kuboresha afya yangu kwa ujumla. Kila ninapokimbia nahisi kama akili yangu inapata utulivu na mawazo mapya yanaanza kuja kwa urahisi zaidi.

Kwangu mimi tuseme mazingira mazuri ya kazi ni yale yanayo changia utu motisha na ufanisi wa kila mfanya kazi. Kwanza ufanya kazi kuwa na furaha pale wenzako wanapokuwa na heshima na ushirikiano na kuwasiliana kwa uwazi. Mazungumzo ya heshima na kushirikiana kuna nifanya nijisikie sehemu ya timu na hunipa motisha ya kufanya vizuri zaidi.

Mimi hupanga wiki yangu ya kazi kila mwanzo wa wiki ili kuhakikisha kila jambpo linafanyika kwa ufanisi. Kwanza mimi hufanya orodha ya majukumu yote niliyo paswa kufanya katika hiyo wiki. Nikitambua ni ipi ya dharura, ni ipi muhimu na ni ipi inaweza kusubiri. Hii inanisaidia kuunda kipaumbele cha kazi na kuepuka kusababisha mchanganyiko.

Ndiyo, mimi hutumia mitandao ya kijamii lakini kwa umakini ili kuzingatia faragha na usalama. Napenda kutumia mitandao hii kuwasiliana na marafiki na familia, kushirikiana na wezangu kazini na pia kupata habari au burundani. Kwa mfano, mara nyingi napenda kuona habari, picha au video zinazoongeza maarifa yangu ya kila siku au zinanipa msukumo.

Kuhusu uwasilisho, mimi ufanya mazoezi na kujiandaa kwa umakini kabla ya kuwasilisha. Mara nyingi najihisi nina msukumo na kidogo hofu. Hasa pale linapo kuwa jambo muhimu au mbele ya watu wengi ata hivyo, najua kuwa maandalizi mazuri yanaondoa hisia za wasiwasi. Na kunipa uhakika na kuwasilisha kwa uwazi na kwa ufasaha.

Mimi napendelea chakula chenye landha tamu kidogo lakini chenye mchanganyiko wa viungo. Napenda mulo wenye landha ya asili kama vile mboga safi. Nyama iliopikwa vizuri na wali au ugali. Lakini pia napenda viungo vilivyotoa harufu mzuri na kuongeza landha bila kufanya chakula kuwa chenye mafuta mengi.

Mimi hufanya jitihadi angalau kuenda hospitali mara mbili hadi tatu kwa mwaka. Hasa kwa uchunguzi wa kawaida na kuchunguza afya yangu. Ii ni muhimu ili kuthibiti afya yangu na kuzuia matatizo makubwa kabla hayajawa makubwa. Mara nyingi ama tuseme mara nyingine ninaenda pia hospitali pale ninapohitaji huduma maalum kama chanjo. Vipimo vya damu au uchunguzi wa meno.

Ninapo hitaji msaada kazini kwanza hufanya niwe na ufahamu wazi watatizo au changamoto nilio nayo ili niweze kueleza kwa usahihi ni nacho hitaji. Hii hunisaidia na wenzangu au msimamizi kuelewa hali yangu na kutoa msaada unaofaa.

Zoeya nzuri nililo jenga ni kuzingatia ratiba yangu ya kila siku. Ili kufanya kazi kwa ufanisi bila msongo nilijifunza kupanga muda wangu, kueka vipaumbele na kumalizia majukumu kwa wakati. Badala ya kuyayifathi au kuyasongeza mbele zoezi hii liminisaidia kuboresha nidhamu. Nidhamu yangu tuseme binafsi na kuongeza tija, kazini na nyumbani.

Napenda kusafiri kwa kutumia GPS zaidi kuliko ramani ya kawaida. Sababu kubwa ni kwamba GPS hunipa maelekezo ya haraka sahihi na ya wakati halisi. Ninapokuwa safarini napenda kujua mwelekeo sahihi bila kupoteza muda kutafuta barabara. Na GPS hunisaidia kuona njia fupi msongamano wa magari na hata muda wa kufika mahali ninapokwenda.

Mara nyingi asubuhi napendelea kula chakula rahisi lakini chenye lishe ya kutosha kuanza siku vizuri. Kwa mfano, mara nyingi nakula mayai, mkate au chapati. Na mara nyingine nafanya mchanganyiko wa matunda na maziwa. Hii hunipa nishati ya mwili na akili kwa muda mrefu na kunisaidia kuwa na umakini, kazini au shuleni.

Mimi hutumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza. Mara nyingi mimi hufanya kazi za ofisi kwandika ripoti, kuanda mawasilisho na kupanga ratiba ya kazi. Kompyuta pia hunisaidia kusoma makala kufanya utafiti na kupata taarifa mpya kwa haraka jambo ambalo linanisaidia kuwa na maarifa mapya na kufanya maamuzi sahihi kazini au pale nyumbani.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa, lakini mimi hufanya hivyo kwa busara na heshima kubwa. Naona, siasa ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku kwa sababu huathiri uchumi, elimu, afya na maendeleo ya jami kwa ujumla. Nina pozungumza kuhusu siasa, napendalea mjadala wenye hoja za msingi na ukweli, si mabishano ya hasira na chuki.

Ndiyo, napenda sana kwenda pwani kwa sababu ni mahali panapo nipa utulivu wa moyo na akili. Kila ninapofika pwani, napenda kusikiliza sauti ya mawimbi ya bahari na kuhisi upepo mwanana. Mazingira ya pwani hunifanya nisahau msongo wa kazi na majukumu ya kila siku. Na tuseme, pia hunipa nafasi ya kupumzika kikamilifu.

Ndio, napenda sana kusikiliza radio kwa sababu ni njia rahisi na ya haraka kupata habari na burudani. Mara nyingi napenda kusikiliza radio asubui ninapojiandaa kuanza siku. Kwani hunipa taarifa za hali ya hewa, matukio ya sasa na hata muziki mzuri wa kunichangamsha. Radio inafanya nijisikie kama nimeunganishwa na dunia hata bila kutumia simu au television.

Napenda kufanya mambo mengi ya kufurahisha nikiwa na marafiki zangu kwa sababu muda huo hunipa furaha na ukarimu zaidi. Kwanza napenda kutoa ama kutoka pamoja kuenda sehemu za burunani kama mikahawa, ufukweni au kutembea tu kwenye maeneo mazuri ya jiji. Mazungumzo ya kawaida kucheka na kushirikia na mawazo utufanya tuwe na usianu waimara zaidi.

Chakula ni nachopenda zaidi ni samake mchanga au wali na mboga za majani. Napenda chakula hiki kwa sababu ni chenye ladha nzuri, rahisi na chenye virutubisho vyote muhimu. Mara nyingine nakipika mwenyewe au kununua kilicho andaliwa vizuri. Niki hakikisha ladha ya viungo imechanganywa vizuri bila kutumia mafuta mengi.

Najitahidi kusaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali kulingana na uwezo wangu. Kwanza napenda kushiriki katika shughuli za kujitolea. Kama vile usafi wa mazingira na programu za kusaidia watoto na wazee. Hii inanipa nafasi ya kurudisha fadhila kwa jamii iliyonilea pia, ninapenda kutoa ushauri na maarifa kwa vijana wanaohitaji mwongozo.

Ndiyo, nimewayi kufuga wanyama hasa kwa sababu huchangia maisha ya kila siku na kutoa mafanikio madogo ya kijamii na kiuchumi. Nimewayi kufuga kuku na mbuzi, ambao kuku wamenipea mayai, na mbuzi hunipea nyama na labda maziwa ambayo hunisaidia kiuchumi.

Ndiyo. Mara nyingi mimi huvaa saa. Hasa wakati wa kazi au mikutano ili nijue muda vizuri. Kwa upande wangu, saa si tu chombo cha kuangalia muda bali pia ni sehemu ya mtindo wangu. Napenda kuvaa saa rahisi lakini mzuri. Ambazo ni za kudumu na zenye rangi, zinazofaa na nguo zangu.

Napenda sana msimu wa kiangazi. Napenda joto mwanga wa jua na fursa ya kuwa nje, kufanya michezo, kuogelea au kukutana na marafiki. Kwa kweli msimu huu hunipa hisia ya huru na huongeza motisha ya kufanya shughuli mbalimbali bila kuzuizi, tuseme kama baridi ama mvua.

Mimi hujaribu kulinda mazingira kwa kufanya mambo madogo lakini yenye maana katika maisha ya kila siku kwanza. Nashirikiana katika kusafisha mazingira kama kupanda miti au kuchukua taka ili kuzuia uchafu. Pia napenda kutumia rasilimali kwa uangalifu mfano kupunguza matumizi ya plastiki. Kutumia mabegi yanoyoweza kutumika tena na kuhakikisha maji na umeme havitumiki ovyo.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni ukosefu wa heshima na ubinafsi mkubwa. Napenda watu kuwa wakarimu na waelewa. Kwa hivyo kuona mtu akivunja maneno na au kukosa kuheshimu isia za wengine hunichosha sana. Hii inaweza kujitokeza kwa kupuuza maoni ya wengine. Kuongea bila kuzingatia wengine au kufanya maamuzi bila kushirikisha watu wanaohusika.

Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni zaidi ya gazeti. Tuseme ni kwa sababu ni rahisi unaweza kupata taarifa mpya mara moja bila kusubiri kuchapishwa. Na pia ni rahisi kulinganisha vyanzo tofauti ili kupata taarifa kamili. Kwa mtandao pia unaweza kupata picha, video na maelezo ya kina zaidi kuliko gazeti la kawaida.

Ndio, napenda sana kuangalia nyota usiku. Kuna utulivu wa kipekee, unaokuja, unapokaa nje na kutazama anga lililo jaa nyota. Zinangaa, wakati mwingine, ninapokuwa na mawazo mengi. Kuangalia nyota, hunisaidia kupumzika na kutafakari maisha yangu. Huwa najisikia kama sehemu ndogo ya ulimwengu mkubwa sana. Na hilo hunipa unyeyekevu na amani moyoni.

Na shughulikia makosa yangu kwa kazi, kwa utulivu na kwa njia ya kujijenga. Kwanza, mimi huwa nakubali kosa. Lililo fanyika bila kujificha au kujaribu kulikimbia. Nina amini kuwa hatuwezi kujifunza chochote ukiwa ama tukiwa hatukubaliani na makosa yetu. Baada ya hapo, napenda kuchambua kilicho sababisha kosa hilo. Ama ni nini kilicho fanya ambacho si jambo kizuri.

Wakati ninapo kuwa na furaha, napenda kujufurahisha kwa kufanya mambo yanayonipa utulivu na burudani. Kwanza, huwa napenda kusherehekea furaha yangu kwa kukaa na watu ninaowapenda kama familia au marafiki. Tunazungumuza, kucheka au wakati mwingine kuenda kula chakula kizuri pamoja. Hii hunifanya nijisikie kuwa furaha yangu inaongezeka zaidi kwa sababu nimeshiriki na wengine.

Mboga ni nayopenda kula zaidi ni sukuma wiki. Napenda mboga hii kwa sababu inaladha nzuri, ni rahisi kupika na pia inafaida nyingi za kiafya. Mara nyingi napenda ikipikwa kwa mafuta kidogo, vitungu, nyanya na pilipili kidogo ili iwe na ladha tamu zaidi.

Ninapojiandaa kwa mkutano kwanza kabisa mimi hupanga muda wangu mapema. Ili nisiwe na haraka dakika za mwisho. Mimi huangalia agenda ya mkutano na kuisoma kwa makini ili kuelewa mada zinazojadiliwa. Kama kuna nyaraka au taarifa zinazohitajika huwa nazisukuma na kuzikusanya na kuzipitia mapema. Ili niwe na ufahamu mzuri.